Kusema kweli, mimi si mtu ambaye napenda kukula popcorn kwa sababu si chakula ambayo naifurahia na sipati kama kuisikia kama ni chakula tamu. Alafu tena, nikikula popcorn napata huwa inaningia katikati ya meno, alafu inaanza kunisumbuwa akili. So kwangu mimi sipendi kula popcorn kabisa.